Kwa kweli, mimi naweza kusema kuishi siku moja bila teknolojia inaweza kuwa ngumu kwangu kwa sababu kazi zote mimi nafanya zinaitaji kuwa na teknolojia kama vile kuwa na data ya internet na vile vile kuwa na simu ama kompyuta ambayo inayokusaidia kwa kufanya kazi. Sasa hapo inakua ni ngumu sana kuishi bila teknolojia kwa siku moja lakini iwapo inaitajika mtu tu unaweza kuishi bila teknolojia.